Mimi wakati wote huifadhi vitu vya thamani kwa wangalifu mkubwa. Si kwa sababu ya hofu pekee bali kwa sababu ya dhamani ninayovipa kwa maisha yangu. Tangu nikiwa mdogo nilifundishwa kuwa vitu vya thamani havi hifadhiwi kwa macho tu, bali kwa akili na nidhamu. Kitu kinaweza kuwa kidogo machoni pa watu, lakini kwangu kinaonekana kuwa na maana kubwa. Iwe ni kumbukumbu, nyaraka muhimu, hau mali niliyotafuta kwa jasho kila ninapopata kitu kipia chenye thamani huanza kwa kutazama kwa makini nikijiuliza hiki kina maanisha nini kwangu. Je, kinaweza kunisaidiaji leo au kesho. Maswali haya unisaidia kukipa uzito unaustahili. Ndipo huamua mahali sahihi pa kukihifadhi. Si kila kitu huenda semu moja. Vingine huwe kwa mahali salama, ndani ya nyumba. Vingine huifadhiwa kwa kufungu wa vizuri. Na vingine hupewa watu. Nina waamini kabisa. Katika nyumbayangu nina sehemu maaluma ambazo nimezipanga kwa mpangilio. Kuna draw, ninayofunga. Kila ninapotoka kuna sandu kundogo nililorithi kutoka kwa mzazi wangu. Na kuna mafaili yaliyowaandikwa majina kwa uzazi. Mpangilio huu hunipa amani ya moyo. Najua, nikihitaji kitu haraka sitahangaika kukitafuta nidhamu hii imenisaidia kuepuka hasara nyingi ambazo watu hujikuta wakipata kwa uzembe mdogo. Zaidi ya vitu vyakimwili, mimi pia huifathi vitu vyathamani, vyakimaadili na kihisia. Kumbukumbu za watu nilioapenda, barua nilizoandikiwa, mafundisho nilio pokea njiani maishani. Vyote hivi naviifathi moyoni. Hua ninajikumbusha maneno ya busara nilioambiwa, hasa nyakati ngumu Ninapojitokeza Hivi ni vitu ambavyo haviwezi kufungwa kwenye sanduku. Lakini vinaweza kupotea kama atuta vithamini. Katika ulimoengwa leo uliojaa teknolojia. Nimbejifunza pia kuhifadhi vitu vya thamani ki digitali nyaraka muhimu, picha za kumbukumbu na tarifa binafsi kuzifadhi kwa tahadhari ninatambua hatari ya kupoteza taarifa kwa uzembe ama mashambulizi ya mtandaoni hivyo huchukua hatua kwa ziada si kwa sababu kutoaminiana na dunia bali kwa sababu ninajijali an najali kile nilichonacho. Wakati mwingine, watu huniona kama mtu mwenye tahadhali kupita kiasi. Hata hivyo, mimi huwamini tahadhali si woga. Nibusara, ninjia kuishi bila majuto ya kusema, laiti ningilihifadhi vizuri. Lakini ninaposiki hadithi ya mtu aliapoteza kitu cha thamani kwa uzembe. Unikumbusha kuwa mimi nimechagua njiya hii. Imenipa msukumo wa kuendelea kuwa makini zaidi. Pia nimejifunza kuwa kujifathi vitu ya thamani. Kuna nihusisha kuwa fundisha wengine wanaonizunguka watoto, ndugu, marafiki hujifunza kwa kuangalia. Ninapaonyeshe jinsi ya kuthamini, au kulinda, walichonacho, na jua ninapanda mbegu ya kuhajibikaji. Kuendo wasione faida leo lakini kesho watanikumbuka. Kwa ujumla, mimi wakati wote huifadi vitu vyangu vya thamani kwa sababu nisehemu ya utu wangu. Nimtazamo wa maisha unaunifanya niwe mtulivu, mwenye mpangilio na mwenye shukrani. Kila kitu ni nachokiifadhi unikumbusha ya safari niliopita na ndoto zinazoelekea katika kuhifadhi huku na jiifadhi pia ndani na nje.

Zana za dijiti ninazotumia kila siku niseme muhimu sana katika maisha yangu ya sasa. Asubuhi yangu huanza kwa simu yangu ya mkononi, kifaa ambacho kimekuwa kama rafiki wa karibu. Kupitia simu hii huangalia muda, huangalia ujumbe na tarifa muhimu kabla hata kuanza shughuli za siku. Inanisaidia kupanga mawazo yangu mapema na kunipa mwelekeo wa siku nzima. Moja ya zana ninazotumia sana ni programu ya mawasiliano. Kupitia ujumbe mfupi na mazungumzo ya sauti huwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi. Zana hizi hunifanya nijisikie karibu na watu hata pale unapokuwa na vikwazo. Wakati mwingine mazungumzo mafupi ya asubuhi hunipa moyo na kuniongoza nguvu na kukabiliana na majukumu ya siku. Kompyuta yangu pia ni zana muhimu ya kila siku. Kwenye kompyuta huandika kazi yangu, hujifunza mambo mapya, kufanya utafiti mdogo mdogo, ninapokuwa na jambo gumu, mtandao hunisaidia kupata majibu au angalau mwelekeo, kompyuta hunipa nafasi ya kufikiri kwa kina, kuandaa mawazo yangu na kuyawawasilisha kwa mpangilio mzuri. Zana nyingine muhimu ni interneti yenyewe. Kupitia interneti, mimi hupata habari za dunia, hufuatilia maendeleo ya teknolojia na kusoma maoni watu mbali mbali. Hii hunisaidia kupanua mtazamo wangu na kuelewa kuwa dunia ni kubwa na ina mawazo tofauti. Pia hutumia interneti kujifunza kupitia video, makala na kozi fupi zinazoongeza ujuzi wangu kila siku. Kwa upande wa kazi na mipango hutumia programu za kupanga ratiba na kuhifadhi kumbukumbu. Zana hizi hunisaidia kukumbuka tarehe muhimu mikutano na malengo niliyoweka. Bila hizi ningeweza kusahau mambo mengine madogo lakini muhimu. Kila ninapoeka alama ya kukamilisha kazi fulani hujisikia kuridhika na kuendelea mbele kwa ari ya zaidi. Burudani nayo ina nafasi yake katika matumizi yangu ya zana za kidijiti wakati wa mapumziko hutazama video huskiliza miziki au kusoma maudhui yanayonivutia. Burudani hii hunisaidia kupumzisha akili na kupunguza msongo wa mawazo. Ingawa ni ya kijiditali hunipa furaha halisi na hunifanya nijisikie huru kidogo baada ya siku ndefu. Hata hivyo, ninajitahidi kutumia zana hizi kwa kiasi na busara najua kuwa matumizi kupita kiasi yanaeza kunifanya nipoteze muda au umakini. Ndiyo maana huweka mipaka kama kupunguza matumizi ya simu wakati wa usiku au ninapokuwa na watu. Kwa kufanya hivyo, zana za dijiti hubaki kuwa msaada na si kikwazo. Kwa ujumla, zana za dijiti zina ninazozitumia kila siku ni msaada mkubwa katika maisha yangu. Zinanisaidia kuwasiliana, kujifunza, kufanya kazi na kupumzika. Ingawa dunia hii ya kidigitali ina changamoto zake, kwangu mimi imekuwa ni daraja la kunifikisha kwenye ufanisi na uwelewa mpana zaidi wa maisha.

Mimi napenda kula ugali kwa wakati mwingi. Kwangu ugali si chakula tu, bali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Ni chakula kinachonipa nguvu, kinanishibisha, na kunifanya nijisikie nipo nyumbani. Kila ninapokula ugali huhisi kama nimeunganishwa na utamaduni wangu, na ladha yake hunikumbusha mezani nyumbani, sauti ya familia, na utulivu wa maisha ya kawaida. Ugali, hunipa hisia ya ukamilifu. Baada ya siku ndefu ya kazi na shughuli nzito, sahani ya ugali hunifanya ni hisi nimerudisha nguvu zaidi. Ukiambatana na mboga, maharage, samaki au nyama. Ugali hugeuka kuwa chakula kamili kinachoridisha kabisa. Ndiyo maana mara nyingi ninapoulizwa chakula nachokipenda jibu langu kwa urahisi huwa ni ugali. Ata hivyo. Kuna wakati ambapo mwili wangu hunionyesha ishara tofauti. Ninapojihisi nataka kula chakula chepesi, mawazo yangu humgeukia wali. Wali unamvuto wake wa kipekee ni mwepesi tumboni na hunipa hisia ya upole na utulivu. Siku ambazo nimechoka sana au tumbo langu linahitaji mapumziko kidogo wali hua chaguo langu la kwanza. Ninapokula wali mara nyingi huambatana na supu nyepesi, mboga laini au mchuzi wenye harufu nzuri. Chakula hiki, hunifanya nijisikie kama nimejitunza zaidi. Nikama mazungumzo ya pole pole kati yangu na mwili wangu nikimsikiliza na kumpa kile anachohitaji wakati huo. Wali hunikumbusha umuhimu wa kubadilisha mtindo wakula kulingana na hali ya siku. Kwa ukweli, ugali na wali huwakilisha mezani katika maisha yangu ya ulaji. Ugali ni nguvu na uimara wakati wali ni utulivu na unyumbufu. Siku nikiwa na shughuli nyingi za kazi nzito, ugali huniongoza. Lakini siku napotaka kupunguza kiasi, kutulia au kujipa faraja wali hunikumbusha mezani kwa upole. Wakati mwingine, uchaguzi kati ugali na wali hunifundisha kusikiliza nafsi yangu. Siyo kila siku lazima nishikamane na kile ninachokipenda zaidi. Kuna siku nahitaji kile kinachonifaa zaidi. Huu ni mfano mdogo wa maamuzi mengi ya maisha ambapo mizani na busara huwa muhimu kuliko mazoea ya peke. Mwisho, kwa yote, mimi napenda kula ugali wakati mwingi. Sitachoka kuupenda. Lakini ninapojihisi nataka kula chakula chepesi, wali hunipa nafasi ya kupumzika na kujitunza. Kwa njia hii, vyakula hivi viwili vimekua sehemu ya hadithi yangu ya kila siku. Hadithi ya kusikiliza mwili, ku heshimu ladha na kuishi kwa usawa.

Mimi huenda mahali pa ibada maramoja kwa juma. Na desturu hii imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu. Sio jambo la lazima tu. Bali ni hitaji la ndani, linalonisaidia kurejesha nguvu za moyo na akili. Kila wiki, ninapotenga muda huo huhisi kama najipa nafasi ya kusimama na kutafakari na kujikumbusha mwelekeo wa maisha yangu. Safari ya kuenda mahali pa ibada huanza mapema. Nikiwa na mawazo mengi ya wiki liyopita, kuna furaha, changamoto, mafanikio na makosa, yote hubebwa moyoni. Ninapokaribia mahali pale, kelele za dunia hupungua, taratibu, na utulivu hunikaribisha. Hapo ndipo ninapohisi kama mzigo unaanza kunipungukia, hata kabla ya ibada kuanza. Ndani ya ibada hupata muda wa kusikiliza na kujifunza maneno yanayosemwa hunigusa kwa namna tofauti kila wiki. Kulingana na hali hiyo niliyo ndani yayo. Wakati mwingine hunifariji, wakati mwingine hunikosoa kwa upole, na wakati mwingine hunipa matumaini jipya. Ninapokaa kimya ni kisikiliza, hujifunza kuwa si kila wakati nahitaji kuzungumza, wakati mwingine kuzikiliza kunatosha. Kuomba ni sehemu ni naithamini sana. Ni mazungumzo ya ndani, kati yangu na muumba wangu. Hapo huwasilisha shukrani zangu, hofu zangu na matarajio yangu. Siombi kwa maneno magumu, bali kwa unyenyekevu wa moyo. Baada ya kuomba, kujiskia mwepesi zaidi. Kana kuomba, nimeacha mizigo yangu mahali salama. Pia, kukutana na waumini wenzangu pia, hunipa hisia ya jami. Kuona nyuso zile za wiki za kila wiki hunikumbusha kuwa siko peke yangu katika safari ya maisha. Tunatofutiana kwa mengi. Lakini mahali pa ibada hukutanisha kama familia moja. Salama, salamu, tabasamu na maneno machache ya kutiana moyo huongoza thamani ya ibada yenyewe. Baada ya ibada kumalizika mimi hurudi nyumbani. Nikiwa na mtazamo mpya, changamoto zile zile bado zipo. Lakini namna ya kuzikabili hubadilika. Ninakuwa na subira zaidi, moyo mpana zaidi na matumaini mapya. Mahali pa ibada hunipa dira ya kuniongoza katika maamuzi wiki inayofuata. Kwa ujumla mimi huenda mahali pa ibaada mara moja kwa juma kwa sababu hapo ndipo ninapo ninapojikumbuka mimi ni nani na ninapoelekea. Ni muda wa kujenga uhusiano wa ndani kusafisha moyo na kuanza upya. Hata kama ni maramoja kwa wiki athari yake hudumu kwa siku zote zinazofuata.

Mahali pazuri ambapo nimewai kusafiri ni kwenye mbuga ya wanyama ya masai mara. Safari yangu kuelekea huko ilikuwa kama kuingia kwenye hadithi ya asili ilio hai. Nilipokuwa njiani maanthari ya savana pia anga kubwa lisilo na mwisho. Na upepo uliyobeba harufu ya nyasi zilizoiva vilianza kunipahisia kipeke hata kabla ya kufika huko. Nilipofika Masaimara nilihisi mshangao mkubwa. Upeo wa macho, ulijaa uzuri wa asli, ulioguswa sana na mikono ya binadamu. Nyasi zilitanuka kwa umbali, mrefu, zika katiwizwa na miti michache na miiba ilisimama imara. Hapo ndipo nilipotambua kuwa undani maana ya uhuru wa asli hakukuwa na haraka hakuna kelele za miji kulikuwa na utulivu wa ajabu uliochanganyika na sauti za nede na upepo. Kivutio kikubwa zaidi kilikuwa kuwaona wanyama katika makazi yao ya asili. Niliona tembo wakitembea taratibu kwa heshima ya ajabu sima wakipumzika chini ya kivulu na punda milia wakitungulia huku na kule kwa tahadhari. Kila mnyama alikuwa na nafasi yake. Na kila tukio lilionekana kama somo la maisha kuhusu uvumilivu. Nguvu na kuishi kwa maelewano na manzingira. Kipindi cha asubuhi na jioni kilikuwa cha peke sana. Mwanga wajua ulipobadilika maandhari yote ilibadilika rangi. Kutoka sehemu ya dhahabu ya asubuhi hadi rangi ya machungwa ya jioni. Nikikaa kimya nikitazama machweo nikihisi kama muda umesimama kwa muda mfupi. Ilikuwa ni wakatu wa kutafakari kujisikia mdogo mbele ya uumbaji mkubwa na kuthamini uzuri wa dunia. Zaidi ya wanyama nilivutiwa pia na utamaduni wa watu wa maasai. Ingawa ziara haikuwa ndefu sana nilipata fursa ya kuona mavazi yao ya rangi tabasamu zao za kirafiki na namna wanavyoheshimu mazingira yao. Iliongoza maana ya safari yangu ikanionyesha kuwa uzuru wa eneo huishi kwenye maanthari tu. Hauishi kwenye maanthari tu bali kwa watu wanaoishi humo. Safari hiyo ilinifundisha umuhimu wa kuhifadhi mazingira, kuona uzuri wa masaimara kwa macho yangu, kulini fanya nitambue wajibu tulio nao katika kulinda arasimali, hizi katika kwa vizazi vijavyo. Nilijiuliza ni marangapi watu hupata nafasi ya kuona dunia katika hali yake asli, na nikajiona mwenye bahati kubwa. Nilipoondoka MasaImara, sikuondoka mkono mtupu. Niliondoka na kumbu kumbu, zisizo futika. Picha za akilini zilizo jaa uzuri wa asli no moyo uliojaa shukrani. Hadi leo, pahali pazuri ambapo ni mwai kusafiri, na paliniacha na alama ya kudumu moyoni mwangu ni mbuga la wanyama la Masa Imara.

Kipindi ambacho ninapenda kukiona kwenye televisheni ni kipindi cha mother-in-law kinacho onyeshwa kwenye televisheni ya Citizen. Kipindi hiki kimekua sehemu ya maisha yangu ya burudani kwa muda mrefu. Na kila ninapopata nafasi ya kukitazama uhisi furaha ya kipekee. Sio tu kwa sababu ni cha kuchekesha bali pia kwa sababu kinagusa maisha halisi ya familia na mahusiano kwa namna inayoeleweka na watu wengi zaidi. Kwanza kabisa mother in law univutia kwa namna kinaviakisi maisha ya kila siku ya jamii. Wausika wake wanawakilisha watu wa kawaida tunakutana nao kila siku wake, waume, waakwe, watoto na majirani. Migogoro yao, furaha zao na changamoto zao mara nyingi, unifanya nijione kama ninatazama hadithi ilioweza kutokea katika familia yoyote. Hii hunifanya nijiskie karibu sana na kipindi. Ucheshi ni sehemu kubwa ya mvuto wa mother-in-law. Wausika utumia lugha nyepesi, mizaha ya kawaida na matukio ya kuchekesha yanayofanya mtu acheke bila kujilazimisha. Hata hivyo, ucheshi wake sio wa kubeba au kuumiza, bali ni ucheshi unaobeba ujumbe. Mara nyingi, baada ya kucheka, ujikuta nikitafakari kuhusu tabia fulani au hali fulani ya maisha. Kipindi hiki pia unifundisha mengi kuhusu mahusiano ya kifamilia. Mahusiano kati ya mama, mkwe na wakwe mara nyingi huonekana kuwa ni magumu sana lakini mother in law uonyesha pande zote kuna migogoro, kuna maelewano, kuna makosa na kuna msamaha. Hii unikumbusha kuwa katika maisha halisi kuelewana kunaitaji subira kunaitaji mawasiliano na kunaitaji heshima. Si kila tatizo linaitaji ugomvi mengine yanaitaji hekima tu. Jambo lingine linanalo nivutia ni matumuizi ya lugha ya utamaduni wa kiafrika. Kipindi utumia lugha rahisi, mara nyingi mchanganyiko wa kiswaili na lugha za kienyeji. Jambo linalofanya kieleweke kwa watu wengi. Pia uonyesha desturi, mila, mienendo ya jamii ya kiafrika. Hivyo kunifanya nijivunie utambulisho wangu na kuona thamani ya tamaduni zetu. Ratba ya kipindi hiki pia unifaa. Ninapo kitazama huwa ni muda wa kupumzika na kusahau msongo wa mawazo wa siku. Ni kama mapumziko ya akili ambapo nakaa kwa utulivu nikifuatilia hadithi ikiendelea. Wakati mwingine utazama nikiwa na familia au marafiki na hilo ufanya kipindi hiki kiwe chanzo cha mazungumzo na vicheko vya pamoja. Zaidi ya brudani, mother in law uwasilisha mafunzo ya kijamii. Huonyesha madhara ya chuki, wivu, ukosefu wa mawasiliano. Lakini pia uonyesha faida za upendo, uvumilivu na umoja. Mafunzo haya unifanya nifikirie mienendo yangu mwenyewe na jinsi ninavyo shugulikia mausiano yangu na watu wengine kwa ujumla, kipindi cha mother in law kwenye Citizen TV ni zaidi ya kipindi cha televisheni kwangu ni darasha. Ni darasa la maisha, ni chanzo cha brudani na ni kioo cha jamii. Kila ninapokikosa, uhizi kama nimekosa jambo la muhimu dio maana, kati ya vipindi vinavyo onyeshwa mother-in-law kimebaki kuwa kipindi cha televisheni ninachokipenda zaidi na kinachonigusa kwa undani.

Wakati mwingi, mimi hupendelea kusoma habari mtandaoni. Kwani njia hii hunipa urahisi na kasi nahitaji katika maisha ya kila siku. Kwa kubonyeza tu simu au kompyuta naweza kupata taarifa kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Ndani ya muda mfupi hii hunifanya nijisikie kuwa karibu zaidi na matukio yanavyoendelea. Bila kujali, mahali nilipo. Kusoma habari mtandaoni, kuna nipa uhuru mkubwa. Naweza kuchagua muda ama mada ninazozipenda, naweza chagua siasa, naweza chagua uchumi, afya, teknolojia au brudani. Kulingana na mahitaji na hali yangu ya siku, naweza kufanya maamuzi hayo. Pia napenda kusoma maoni ya watu tofauti. Kwani hunipa mitazamo mipya na kunifanya nifikirie kwa upana zaidi. Habari mtandaoni, hunifanya nijisikie kama mshiriki hai wa dunia inaendelea kubadilika. Hata hivyo, licha ya kupendelea habari mtandaoni bado husoma gazeti nyakati zingine. Kuna hisia za kipekee katika kushika gazeti mkononi, kufungua kurasa zake taratibu na kusoma habari bila haraka. Gazeti hunipa utulivu ambao wakati mwingine haupatikani mtandaoni ambako taarifa huwa nyingi na zinabadilika kwa kasi. Kusoma gazeti, kuhunirudisha kwenye mazoea ya zamani ambayo, bado yana thamani yake. Ninapokaa asubuhi au jioni, nikiwa na gazeti mkononi, huhisi kama ninampa akili yangu, muda wa kupumzika na kuchambua habari za kina zaidi. Hakuna arifa za kusumbua, hakuna kurasa kufunguka ghafla, ni mimi na habari pekee kwa upande mwingine gazeti hunisaidia kuchagua habari muhimu kwa sababu tayari limepangwa na wahariri. Hii hunifanya nisome kila kitu kwa pupa, bali nichague yale yalio muhimu kweli. Pia napenda kurasa za makala maalum, maoni na uchambuzi wa kina ambao mara nyingi husoma kwa utulivu zaidi kwenye gazeti. Wakati ya kusoma habari mtandaoni na kusoma gazeti, mimi hupata uwiyano mzuri. Mtandao hunipa kasi na wingi wa taarifa. Wakati gazeti hunipa kina na utulivu. Kila njia ina nafasi yake na hutumika kulingana na muda na hali niliyopo. Kwa ujumla, wakati mwingi, mimi hupendelea kusoma habari mtandaoni. Lakini pia kusoma gazeti nyakati zingine kwa sababu zote mbili hunijenga kwa namna tofauti kupitia njia hizi hubaki kuwa na taarifa kuelimika na kuelewa vyema dunia inavyozunguka maisha yangu.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha kazini ni ule unaonisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kuwasiliana vizuri na kukua binafsi na kitaaluma. Kadri muda unavyosonga unazidi kutambua kuwa kufanya kazi kwa bidii pekee hakutoshi. Ni lazima pia nijijenge ujuzi sahihi unaoendelea ama unaoendana na mazingira ya kazi yanayobadilika kila wakati. Kwanza ujuzi wa mawasiliano ni eneo moja muhimu ninalohitaji kuimarisha. Kila siku kazini nakutana na watu wa tabia, mitazamo na uzoefu tofauti. Kuwa na uwezo wa kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza kwa makini na kutoa maoni kwa heshma ni jambo la muhimu sana. Nikitumia mawasiliano mazuri kazi huenda kwa urahisi zaidi na migogoro mingiu huepukika. Ujuzi mwingine muhimu ni kupanga na kusimamia muda. Mara nyingi majukumu kazini huwa mengi na muda huwa mdogo. Kuimarisha uwezo wangu wa kupanga vipaumbele hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kufanya kazi kwa mpangilio. Ninapojua kazi ipi ianze na ipi isubiri. Ninakuwa na uthibiti mzuri wa siku yangu ya kazi. Pia ninahitaji kuimarisha ujuzi wa kujifunza na kuendeleza mara kwa mara. Dunia ya kazi hubadilika kwa kasi, hasa kutokana na maendeleo ya teknolojia. Kuwa tayari kujifunza mbinu mpya, kutumia zana mpya, na kukubali mabadiliko hunifanya niendelee kuwa na thamani kazini. Ujuzi huu hunifundisha kuwa muumbufu na mwenye mtazamo chanya. Ujuzi wa kufanya kazi kwa timu nao ni eneo nilanolipa umuhimu mkubwa. Ingawa naweza kufanya kazi peke yangu mara nyingi mafanikio makubwa hupatikana katika ushirikiano. Kuimarisha uwezo wangu kwa kushirikiana, kueshimu maoni ya wengine na kuchangia mawazo yangu kwa uaminifu hunifanya niwe sehemu bora ya timu. Hii hunijenga kama mtu anayeaminika na kuheshimika kazini. Zaidi ya hayo, ujuzi wa kutatua matatizo ni muhimu sana katika mazingira ya kazi. Changamoto hazikosekani na wakati mwingine hutokea bila kutarajiwa. Kuwa na uwezo wakutafakari kwa utulivu, kuchambua tatizo, kutafuta suluhisho badala ya kulaumu wengine, hunisaidia kukua kitaaluma. Ninapo kabili tatizo kwa heshima huongeza imani yangu binafsi na ya wale wanaonizunguka. Ujuzi wa kuthibiti hisia na msongwa mawazo pia ni jambo linalohitaji kuhimarisha. Kazi inaweza kuleta shinikizo, kukatishwa tamaa na kuchoka. Kujifunza kuthibiti hisia zangu, kubaki mtulivu na kutafuta njia za kutuliza, hunisaidia kufanya maamuzibora hata katika hali ngumu. Huu ni ujuzi ambao, huniathiri, siyo kazi tu bali maisha kwa ujumla. Mwisho ninahitaji kuimarisha ujuzi na uwajibikaji na nidhamu binafsi, kujukua jukumu la kazi yangu, kukubali makosa yangu, kujifunza kutokana nayo, hunifanya niwe mfanyakazi bora, nidhamu hunisaidia kuendelea mbele, hata pale motisha inapopungua. Kwa ujumla, ujuzi ninaohitaji kuiimarisha kazini ni ule unaonijenga kikamilifu kiakili, kihisia na kitaaluma. Kwa kuwekeza katika ujuzi huu, naamini nitakuwa na uwezo mkubwa wa kukabilina na changamoto za kazi, kuchangia vyema katika shirika na kufikia malengo yangu ya muda mrefu.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ule utakao nisaidia kukuwa binafsi, kujiamini zaidi na kuendana na mabadiliko ya dunia ya sasa. Maisha yamekuwa yakibadilika kwa kasi na kila siku hunipa sababu mpya ya kutambua kuwa kujifunza hakumaliziki. Ndio maana nina hamu ya kujiongezea ujuzi mpya utakao nifungua milango ya fursa na kunipa mtazamo mpana wa maisha. Kwanza kabisa ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia kwa kina zaidi. Teknolojia imeingia karibu kila eneo la maisha, kazi, biashara, mawasiliano na elimu. Kuwa na uelewa mzuri wa teknolojia na zana za kidigitali, matumizi sahihi ya kompyuta na mifumo ya mtaondaoni, kunanifanya nijisikie tayari kukubaliana na changamoto za kisasa. Ujuzi huu hunipa uhuru wa kufanya mambo mengi bila kutegemea sana msaada wa wengine. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa mawasiliano ya hali ya juu. Ingawa naweza kuwasiliana ninaamini bado kuna nafasi ya kuboresha jinsi ninavyoeleza mawazo yangu. Hasa katika hadhara au mazingira ya kitaaluma. Kujifunza kuzungumza kwa ujasiri, kusikiliza kwa umakini, na kuelewa lugha ya mwili kutanisaidia kujenga mahusiano bora na kuongeza ushawishi wangu chanya kwa wengine. Ujuzi mwingine ninaotamani kujifunza ni wa kujisimamia na kujithibiti. Huu ni ujuzi wa kupanga malengo kuthibiti muda na kudumisha nidhamu binafsi. Ninapoona watu wanapofanikiwa mara nyingi hutambua kuwa wana uwezo mzuri wa kujisimamia. Kujifunza hili kunanisaidia kubaki makini kuepuka usumbufu na kufikia malengo yangu hatua kwa hatua. Zaidi ya hayo ningependa kujifunza ujuzi wa kifedha. Uelewa mzuri wa kupanga matumizi kuokoa na kuweka ni jambo muhimu sana katika maisha yangu. Ujuzi huu hunipa uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kuhusu fedha zangu na kunijengea msingi au usalama wa baadaye. Ninapoelewa fedha najisikia huru zaidi na mwenye amani ya akili. Ujuzi wa kutatua matatizo ya ubunifu pia unanivutia. Dunia imejaa changamoto, si zote zina suluhisho na kila suluhisho la moja kwa moja. Kujifunza kufikiri kwa njia badala, kuona fursa ndani ya tatizo na kuwa mbunifu katika maamuzi, kunanisaidia kuwa mtu anayeleta mabadiliko chanya. Huu ni ujuzi unaohitajika katika kazi na katika maisha ya kila siku. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa kufanya kazi na watu tofauti. Dunia hii ni mchanganiko wa tamaduni, mitazamo na tabia. Kuwa na uwezo wa kuelewana na watu wa aina mbali mbali, hunisaidia kujenga mahusiano imara na kupanua upeo wangu wa fikra. Ujuzi huu hunijenga kama mtu mwenye uvumilivu na heshima kwa wengine. Hatimaye ujuzi ninaotamani kujifunza ni ule wa kujitambua na kujiamini kujua nguvu zangu, dhaifu zangu na thamani yangu binafsi hunisaidia kufanya maamuzi sahihi na kusimama imara mbele ya changamoto. Ujuzi huu hunifanya nijisikie kamili na tayari kukabiliana na maisha. Kwa ujumla, ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ule unaonijenga kwa upana, kiakili, kitabia na kimtazamo. Najua kujifunza ni safari isiyo na mwisho. Na kila ujuzi mpya ninaojifunza najikaribia zaidi toleo bora la mimi mwenyewe.

Mimi napenda kusafiri na GPS. Ingawa pia. Ramani inanisaidia kuitimiza safari yangu kwa uelewa mpana zaidi. Katika maisha yangu ya kusafiri, nimegundua kuwa kila chombo kina nafasi yake na mchango wake wa kipekee. GPS hunipa mwongozo wa haraka na sahihi, wakati ramani hunipa picha kamili ya mahali nilipo na ninakoelekea. Kila ninapoanza safari mpya, mara nyingi GPS ndiyo chaguo langu la kwanza. Huwa inanionesha njia na wakati halisi. Hunipa tahadhari za mabadiliko ya barabara. Na hunisaidia kuepuka foleni au njia zisizofaa. Kwa kutumia GPS, huhisi kama nina msaidizi wa karibu. Anayeniongoza hatua kwa hatua. Hasa ninapokuwa katika eneo nilisilolijua hata hivyo, ninapotumia ramani ya kawaida safari yangu hupata maana tofauti. Ramani hunimalizisha kufikiri, kuchunguza na kuelewa mwelekeo wa kina ninapoangalia ramani naona si tu barabara moja bali mtandao mzima kwa njia zinazounganisha maeneo mbali mbali. Hii hunisaidia kuhitimisha safari yangu kwa ufahamu mpana na geografia na mazingira yanayonizunguka. Wakati mwingine GPS hunipeleka kwenye njia fupi lakini isiyoeleweka vizuri sana. Au hunichanganya pale mtandao unapopotea. Ndipo ramani hujitokeza kama msaada wa kuaminika. Kwa kuitumia naweza kujipanga upya, kuchagua njia mbadala na kuendelea na safari bila hofu. Ramani hunifundisha kutegemea akili yangu na sii teknolojia pekee. Zaidi ya mwongozo wa njia, ramani pia hunipa uthabiti na uhuru. Ninapochora njia yangu kwa macho, huhisi kama msafiri wa kweli. Anayejua anakoelekea na kwa nini hii hunipa nafasi ya kugundua maeneo mapya. Vituo vya kuvutia na njia ambazo pengine nisingeziona kwa kufuata GPS pekee. Kwa upande mwingine GPS hunifaa sana katika safari ya haraka au zenye ratiba maalum. Inapunguza makosa, huokoa muda. Na hunifanya nifike ninakokwenda kwa ufanisi zaidi katika ulimwengu wa kasi ya leo hili ni jambo muhimu sana ndio maana siwezi kipuuza kupuuza thamani ya GPS katika maisha yangu ya kusafiri. Kwa mchanganyiko, GPS na ramani hunifundisha somo muhimu la maisha. Teknolojia ni msaada mkubwa, lakini uelewa wa msingi nao ni muhimu. Nikiwa na GPS pekee naeza kufika, lakini nikiwa na ramani ninaelewa safari. Uelewa huu hunipa utulivu na kujiamini zaidi katika kila hatua ya safari. Hatimae, mimi napenda kusafiri nikiwa na GPS na pia ramani kwa sababu hunisaidia kuhitimisha safari zangu kwa mafanikio na hekima. Safari yangu huwa si tu kufika mahali, bali kujifunza njiani na kuvitumia GPS najifunza urahisi, kupitia ramani najifunza uelewa. Kwa pamoja, vyote viwili hunifanya kuwa msafiri bora zaidi, barabarani na maishani.

Kuendesha baiskeli imekuwa njia bora ya kufanya mazoezi kwangu. Sio tu kwamba hufanya mwili wangu, kuwa imara na wenye nguvu, bali pia hunipa furaha ya kipekee, hunipa huru na fursa ya kuunganishwa na mazingira yangu. Kila nikiwa kwenye baiskeli, huhisi kuwa sehemu ya dunia nikipumua hewa safi, kuangalia mandhari na kusikia sauti za asli zikivuma taratibu. Kwanza, kwendesha baiskeli ni mazoezi kamili kwa mwili. Kuimarisha misuli na miguu, tumbo na hata mikono. Hasa ni napopanda mlima au kuruka na kukabiliana na muendo wa haraka. Pia kuendesha baiskeli huchangia afya ya moyo na mapafu kwani moyo hupumua kwa nguvu na damu hubebwa vizuri mwilini. Hunifanya kwa njia nzuri kuendelea kuwa na mwili mzuri na afya thabiti. Zaidi ya faida ya za mwil, i kuendesha baiskeli ni burudani. Nilipokuwa mdogo, kuendesha baiskeli kulihusiana na mchezo, shangwe na uhuru. Sasa ingawa nimekomaa, furaha hio haijapotea. Kuendesha baiskeli hunifanya nijisikie huru bila vikwazo, vya mawazo au shinikizo ya kila siku. Ni wakati wa kujitenga na kujiweka mbali na msongamano wa maisha. Baiskeli pia hunisaidia kuboresha akili. Wakati ninaendesha, lazima nizingatia mwelekeo wa barabara. Rangi za taa, magari ya nayopita, na wanyama wadogo wanaweza kujitokeza. Kuangalia kwa makini na kufanya maamuzi haraka kuna saidia kuboresha umakini na kasi ya kufikiri. Hii sifa ni muhimu, si tu kwa kusafiri bali katika maisha ya kila siku, kwani huzidi kuimarisha mtazamo wangu na umakini na tahadhari. Mbali na hayo kuendesha baisikeli kunanisaidia kutulia ki akili. Hewa safi, mwendo wa taratibu na mandhari yenye uhai, hunifanya nijisikie mtulivu. Wakati mwingine ninapopanda baisikeli peke yangu, asubuhi au jioni, huwa ni kama mazoezi ya kisaikolojia. Mawazo yanapotea taratibu, huzuni hupungua na moyo hunijaza furaha ndogo ya ndani. Kuna pia faida za kijami. Kuendesha baisikeli pamoja na marafiki na familia kuna leta uhusiano mzuri. Tunaweza kushirikiana kwenye mbinu za kuendesha, kushindana kwa kirafiki au kubadilishana mawazo. Hii huimarishia uhusiano wa kijamii na kunifanya niwe sehemu ya jamii ndogo inayopenda afya nzuri na mazoez. Baisikeli pia ni njia nzuri ya kuishi na urafiki wa mazingira. Haichafui hewa, haina kelele nyingi. Na ni njia ya uchumi wa kinishati. Ninapopanda baisikeli hujisikia kuwa ninachangia kulinda mazingira. Jiambo linalonipa furaha na fahari ndogo. Mfumo mzuri wa jinsi mazoezi na utunzaji wa dunia vinaweza kuunganishwa kuna changamoto pia, wakati mwingine barabara huwa mbovu. Hali ya hewa inabadilika au mwendo wa magari ni hatari. Hata hivyo changamoto hizi hunifundisha uvumilivu na tahadhari. Kujifunza kukabiliana na hali mbalimbali za barabara, hunisaidia kuwa na uzoefu na kuendeleza ujuzi wa kujitunza na kudhibiti hatari. Mwisho, kuendesha basikeli nizaidi ya mazoezi ni safari ya mwili, akili na moyo inanisaidia kuwa na afya, kujiburudisha, kujifunza na kuunganishwa na wengine na mazingira. Kila ninapopanda baisikeli huhisi kuwa nimeunganishwa na maisha kwa njia ya kipekee. Na hichi ndicho kinachonifanya niendelea desturu hii bila kuchoka. Kwa hakika, kuendesha baisikeli ni njia bora ya kufanya mazoezi, burudani, kujenga maisha yenye afya afya thabiti na nitahakikisha ninaendelea na desturi hii kwa muda mrefu ujao.

Mimi hutumia data ya simu na sio wifi kwa sababu mara nyingi inanipa uhuru na urahisi zaidi katika maisha yangu ya kila siku. Kwa kutumia data ya simu, sihitaji kuwa kwenye eneo maalum lenye wifi au kusubiri muunganisho wa umma. Hii inamaanisha ninaweza kuangalia habari, kutumia ujumbe au kufanya kazi mtandaoni popote nilipo. Iwe nyumbani, kazini au safarini. Kwa kutumia data ya simu, huhisi uhuru wa kipekee. Nikiwa njiani, sihitaji kubadilisha muunganisho wa kutafuta alama ya wifi. Kila sehemu ninakokaa, ninaweza kuendelea na shughuli zangu za mtandaoni. Hii hunifanya, nijisikie huru na utumizi huu hauna vizuizi. Jambo ambalo linanisaidia sana katika wakati nina haraka au lazima nifanye jambo fulani kwa wakati maalum. Data ya simu pia hunipa uhakika zaidi kuliko wifi za umma. Wi-Fi za umma mara nyingi huwa na usalama mdogo na zinaweza kuvurugika bila utahadhari. Kwa kutumia data ya simu, ninaweza kufanya shughuli zangu mtandaoni kwa amani ya akili bila hofu ya kupoteza taarifa muhimu au kushambuliwa na virusi vya mtandao. Hii ni muhimu sana hasa kwa kazi zinazohusisha nyaraka muhimu au maelezo ya kibinafsi. Zaidi ya uhuru wa usalama na usalama data ya simu hunisaidia kuwa na mtiririko wa kazi usio na usumbufu. Kwa mfano ninaweza kufuatilia barua pepe, kusoma habari mtandaoni au kutazama mafunzo ya video bila kukwama. Hii ni muhimu katika hasa wakati nina ratiba nzito. Kwani hufanya kazi zangu zifanyike kwa haraka na kwa ufanisi. Hata hivyo, mimi ninahakikisha kutumia data kwa busara. Najua data ni rasimali yenye gharama. Kwa hivyo, hufuatilia matumizi yake ili kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Kwa kufanya hivo, ninaweza kuhakikisha kuwa data yangu inatosha kwa muda mrefu na haitasababisha usumbufu wa kifedha. Mara nyingine kutumia data ya simu pia kwa burudani, kutazama video, kusikiza muziki, au kuangalia mtandaoni, mitandao ya kijamii kuna kuwa rahisi zaidi bila kutegemea wi-fi. Huu hunipa uhuru wa kufanya burudani zangu, popote na wakati wowote, jambo ambalo linanifanya nijisikie, furaha na mtulivu. Kwa ujumla, mimi hutumia data ya simu, na sio WiFi. Kwa sababu inanipa uhuru, usalama na urahisi katika maisha ya kila siku. Ni chombo kinacho nipa jinsi ya teknolojia inaweza kutusaidia kufanya maisha kuwa rahisi zaidi bila vizuizi vya eneo au wakati. Kwa hivyo data ya simu imekuwa rafiki yangu kwa karibu katika kushughulika kila jambo mtandaoni.

Wateja ni kiungo muhimu katika kila biashara, na mimi huwashughulikia kwa umakini, heshma na uelewa mkubwa. Ninaamini kuwa biashara bila wateja haina uhai, na mafanikio yake hutegemea moja kwa moja namna wateja wanavyohudumiwa. Ndiyo maana kila ninapokutana na mteja, humuona kama mshirika muhimu katika safari ya biashara. Sii kama mtu wa kawaida anayekuja tu kununua huduma au bidhaa. Kwanza kabisa, mimi huanza kwa kumsikiliza mteja kwa makini. Kila mteja ana mahitaji mengi, ana matarajio, na changamoto zake. Kwa kusikiliza bila kumkatiza, ninaweza kuelewa anachohitaji. Hasa, kwa kumhudumia, kwa njia sahihi. Kusikiliza, hunisaidia kuepuka makosa na kujenga uaminifu. Kwani mteja huhisi kuthaminiwa na kuelewa, na kueleweka. Pia, kuwashughulikia wateja kwa heshma kubwa, heshma huonekana kwa maneno ninayoyatumia, sauti ya mazungumzo na lugha ya mwili. Hata pale mteja anapokuwa na hasira, au kutoridhika, huhitaji kubaki mtulivu na mwenye staha. Ninaamini kuwa heshma inaweza kupunguza mvutano, au kufungua njia ya maelewano. Uwazi ni jambo lingine muhimu katika namna navyoshughulikia wateja. Kuwaeleza wateja kuwa ukweli kuhusu bidhaa au huduma zinazotoa na faida zake, mipaka yake na gharama zake. Kwa kufanya hivo naepuka hadi hewa na kusaidia wateja kufanya maamuzi sahihi. Uwazi hujenga imani ya muda mrefu ambayo ni msingi wa biashara endelevu. Zaidi ya hiyo, mimi jitahidi kutoa huduma kwa haraka na kwa ufanisi. Najua muda wa mteja ni wa thamani, hivyo sipendi kuwachelewesha bila sababu. Napowahudumia kwa haraka, huongeza kuridhika kwao na kufanya wajisikie kuthaminiwa. Hii pia huongeza sifa pamoja hii pia huongeza sifa njema ya biashara. Mimi pia huwashughulikia wateja kwa moyo wa kujifunza, maoni yao, iwe chanya au hasi, yanachukuliwa kama fursa ya kuboresha. Ninapopokea malalamiko siyachukulii kama shambulio binafsi, bali kama mwongozo wa kunisaidia kuboresha huduma au bidhaa zangu. Hii hunifanya niwe bora zaidi kila siku. Zaidi ya huduma, ya papo kwa hapo, mimi hujenga uhusiano wa muda mrefu na wateja. Ninapowajua vizuri, ninaweza kwa hudumia kwa njia inayofaa zaidi, kuwakumbuka, kuwasalimu kwa majina yao na kuwajali hata baada ya mauzo hufanya niwe tofauti. Wateja wengi hurudi kwa sababu wanahisi kuna uhusiano wa kweli, si biashara tu. Pia, nahakikisha ninakuwa na uaminifu katika kila hatua. Ninapokosea hukubali kosa na kutafuta suluhisho. Uaminifu huongeza heshma na hujenga taswira nzuri katika biashara. Wateja huamini zaidi mtu anayekubali makosa yake kuliko anayejifanya mkamilifu. Kwa ujumla, wateja ni kiungo muhimu kwa kila biashara, na mimi huwashughulikia kwa kusikiliza, kuheshimu, kuwa muaminifu na kujitahidi kuwapa huduma bora kila wakati. Kupitia njia hii, siwajengi tu wateja wa leo, bali mahusiano ya kesho yanayodumisha biashara kwa muda mrefu.

Majira ninayoyapenda ni majira ya mvua kwa sababu huleta uhai, huleta matumaini na mabadiliko mazuri katika mazingira ya maisha ya watu. Kila mvua inaponyesha, mimi uhisi kwamba dunia inapumua upya. Ardhi hukauka kwa muda mrefu, lakini mvua inapofika kila kitu hubadilika na kupata sura mpya iliyojaa uzuri hai. Kwanza, kabisa majira ya mvua hunivutia kwa namna yanavyobadilisha mazingira ya asili. Nyasi kukua kwa rangi ya kijani kibichi, miti hutoa majani mapya na maua huchanua kwa uzuri. Maandhari huwa ya kuvutia sana, hata hewa kubadilika kuwa safi na baridi. Ninapovuta pumzi wakati wa mvua uhisi tulivu, utulivu wa ajabu na huingia hadi moyoni. Majira ya mvua pia ni muhimu sana kwa kilimo, ambacho ni uti wa mgongo wa maisha ya watu wengi. Mvua hunyesha matumaini kwa wakulima. Kwani ni ishara ya mavuno yajayo. Mashamba hupandwa, mbegu huchipua. Na ardhi huonyesha uwezo wake wa kuzaa. Kuona mazao yakikuwa taratibu hunifanya nitambue dhamani ya subira na kazi ya mikono ya binadamu ikishirikiana na maumbile. Zaidi ya hayo, mvua hunikumbusha utoto wangu. Sauti ya matone ya mvua, juu ya paa, baridi ya jioni. Na harufu ya udongo uliolowa hunirudisha kwenye kumbukumbu za zamani. Ni nyakati ambazo familia hukusanyika ndani. Mazungumzo huongezeka na utulivu hutawala. Majira haya hunipa hisia ya ukaribu wa watu ambao wanapendana ingawa mvua wakati mwingi huleta changamoto kama barabara mbovu na shughuli kuchelewa. Bado ninaona ni kama baraka. Changamoto hizi hunifundisha uvumilivu na maandalizi. Pia hunikumbusha kuwa hakuna jambo njema lisilo na changamoto zake kwa mtazamo wangu. Faida ya mvua huzidi hasara yake. Mara majira ya mvua hunipa pia nafasi ya kutafakari. Ninapokaa nikitazama mvua ikinyesha mawazo yangu hutulia na akili hupata nafasi ya kupumzika. Ni wakati mzuri wa kupanga upya malengo, kujitathimini na kuanza upya. Mvua huonekana kama ishara ya kusafisha, si mazingira tu bali pia mioyo yetu. Kijamii, majira ya mvua huleta mashikamano, watu husaidiana zaidi, hasa pale mvua inapokuwa nyingi. Kuna hali ya kujali na kusaidiana, jambo linalo imarisha uhusiano katika jamii. Hii hunifanya niamini kuwa hata majira yanaweza kutufundisha maadili ya utu na mashikamano. Pia napenda mvua kwa sababu ya utulivu wake. Sio kelele kali. Bali ni sauti ya pole pole inayotuliza. Usiku wa mvua hunifanya nipate usingizi mzuri na kuamka nikiwa na nguvu mpya. Hali ya hewa huwa ya kupendeza na mwili hupata mapumziko kutokana na joto kali. Kwa ujumla, majira ninayapenda ni majira ya mvua kwa sababu majira haya huleta uhai, majira haya hutupa matumaini, majira haya hutupa kumbukumbu nzuri na mafunzo ya maisha. Ingawa ni kamilifu, majira hunikumbusha kuwa baada ya ukame daima kuna mvua. Na kwa sababu hiyo, majira ya mvua yamekuwa sehemu muhimu na ya kupendwa sana katika maisha yangu.

Ninapohitaji msaada kazini mimi huanza kwa kutambua kwa uaminifu kuwa siwezi kufanya kila kitu peke yangu. Kutambua hili ni hatua ya muhimu kwangu kwa sababu hunifanya niwe mwenye mnyenyekevu na wazi kwa kujifunza. Naamini kuwa kuomba msaada si ishara ya udhaifu mbali ni dalili ya busara ya uwajibikaji. Hatua ya kwanza, ninayochukua ni kuchambua tatizo nililonalo. Hujiuliza ni wapi haswa, nitakapokutana na changamoto, je ni ukosefu wa uelewa, muda au raslimali. Kwa kufanya hivo, ninaweza kueleza tatizo langu kwa uwazi zaidi, ninapomuendea mtu wakuniunga mkono. Hi hunsaidia msaada, ninapopata kuwa wa haraka na unaolenga suluhisho sahihi. Bada ya hapo, mimi huwasiliana na wenzangu wa kazi au kiongozi wangu kwa heshima. Ninapenda kuuliza kwanjia staha. Nikieleza kinachonifanya tayari na pale ninapokwama. Njia hii hunisaidia kuonyesha kuwa nimejitahidi. Na ninahitaji mwongozo zaidi ili nifanye kazi kwa usahihi. Mara nyingi, wenzangu hunijibu kwa moyo mkunjufu. Kwa sababu wanahisi kutathminiwa na kuhusishwa kusikiliza ni jambo muhimu sana, ninapopata msaada, nnahakikisha nasikiliza kwa makini, ushauri wa maelekezo, ninayopewa, bila kukatiza kujitetea haraka. Hata kama maoni yananiweka sawa, au kunikosoa kwa upole, kujitahidi, kuyapokea kwa mtazamo chanya, najua kuwa lengo ni kunihusisha, mbali na kunijenga. Pia ninapohitaji msaada kazini hujitahidi kujifunza kutokana na hali hiyo ili nisirudie kosa lile lile naandika au nakumbuka maelekezo niliyopewa. Badaaye hujaribu kuyatekeleza mwenyewe. Hii hunifanya nijitegemee zaidi siku zijazo na kupunguza haja ya kuomba msaada mara kwa mara kwa jambo lile lile. Wakati mwingine, msaada nnaohitaji si wakifundi pekee, bali ni wakihisia. Kuna hizi kazi huwa nzito, shinikizo linaongezeka, au matokeo hayaji kama nilivyo tarajia. Katika nyakati hizi, kuzungumza na mwenzangu au msmamizi hunisaidia kupunguza mzigo wa mawazo. Maneno ya kutia moyo au ushauri mdogo hunipa nguvu mpya ya kuendelea. Zaidi ya kuomba msaada, mimi pia hujifunza umuhimu wa kushukuru. Ninapopata msaada huwa nasema asante kwa dhati. Mimi huimarisha mahusiano kazini na kujenga mazingira ya kusaidiana. Najua kuwa siku nyingine pia mimi nitahitajika kuwasaidia wengine. Na moyo wakusaidiana hujengwa kwa vitendo vidogo vidogo kama hivi. Kadri muda unavyosonga nimegundua kuwa kuomba msaada hunijenga kitaaluma, hunifanya nijifunze haraka kuepuka makosa makubwa na kufanya kazi kwa ubora zaidi. Pia kunijenga kama mshiriki mzuri watimu, anayejua kushirikiana na wengine kwa lengo la pamoja. Kwa ujumla, ninapohitaji msaada kazini, mimi huomba kwa unyenyekevu, kusikiliza kwa makini na hujifunza kutokana na msaada huo. Njia hii hunisaidia kukua binafsi na kitaaluma. Huku nikichangia mazingira bora ya kazi yenye mashirikiano, heshima na mafanikio ya pamoja.

Wakati mwingi, mimi hupata habari kwenye mtandao au kwenye vyombo vya habari kwa sababu dunia leo inabadilika kwa kasi kubwa sana kupata taarifa kwa wakati hunisaidia kuelewa yanayoendelea karibu nami na mbali zaidi. Habari zimekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwani hunipa mwelekeo wa kufikiri kufanya maamuzi na kushiriki mazungumzo yenye maana na watu wengine mtandao umekuwa chanzo kikuu cha habari kwangu. Kupitia simu au kompyuta, ninaweza kupata taarifa muda wowote bila kusubiri ratiba maalumu. Ninapofungua mtandao ama mitandao ya habari, mimi hupata habari za ndani na nje ya nchi. Kuanzia siasa, uchumi, afya, teknolojia na maswala ya kijamii. Urahisi huu hunifanya nijisikie kuwa karibu zaidi na dunia. Kana kwamba niko katikati ya matukio yanayoendelea. Kipengele ninachokipenda zaidi kuhusu habari za mtandaoni ni kasi yake. Tukio linapotokea mara nyingi taarifa zake hupatikana papo hapo. Hii hunisaidia kuwa na taarifa za haraka hasa katika nyakati za dharura au mabadiliko muhimu. Pia mtandao hunipa nafasi ya kusoma vyanzo tofauti vya habari kuhusu tukio moja. Jambo linalonisaidia kulinganisha taarifa na kujenga uelewa mpana zaidi. Hata hivyo, pamoja na faida zake, habari za mtandaoni zinahitaji umakini na busara. Si kila habari ninayoiona mtandaoni huwa sahihi. Nimejifunza kuchuja kuangalia chanzo chake na kuepuka kusambaza habari zisizothibitishwa. Tabia hii hunilinda dhidi ya upotoshaji na hunifanya niwe msomaji mwenye uwajibikaji. Mbali na mtandao, bado ninathamini sana vyombo vya habari vya jadi kama redio, televisheni na magazeti. Redio hunipa habari nikiwa safarini au nikifanya shughuli nyingine. Sauti ya mtangazaji hunifanya nijisikie karibu na tukio. Hasa wakati wa mazungumzo ya moja kwa moja. Televisheni pia nayo hunipa picha halisi ya matukio. Jambo linalofanya habari ziwe hai zaidi na rahisi kueleweka. Magazeti ingawa siyasomi kila siku bado yana nafasi muhimu kwangu. Kusoma gazeti hunipa nafasi ya kutulia na kusoma habari kwa kina zaidi. Makala ya uchambuzi na maoni hunisaidia kuelewa sababu na athari za matukio. Si tu kichwa cha habari, gazeti hunifundisha subira na kufikiri kwa ndani, tofauti na kasi ya mtandao. Kupitia vyombo vya habari nimejifunza mengi kuhusu jamii na dunia kwa jumla. Habari hunifungua macho kuona changamoto zinazowakumba watu wengine. Kunihamasisha, kuwaza suluhisho, kunijenga kama raia mwenye ufahamu. Wakati mwingine habari hunifanya nihisi huzuni au wasiwasi lakini pia hunipa matumaini ninaposoma hadithi za mafanikio mshikamano na ubinadamu. Habari pia hunisaidia katika kazi ya maisha ya kijamii. Kuwa na taarifa kunanipa ujasiri wa kushiriki mjadala, kutoa maoni yenye msingi na kufanya maamuzi sahihi. Ninapokuwa kwa habari na habari sahihi, nahisi kuwa sehemu ya jamii inayofikiri na kushiriki kamilifu katika maendeleo. Hata hivyo, nimejifunza kuweka mipaka katika matumizi ya habari. Kusoma au kusikiliza habari kupita kiasi kunaweza kukuchosha akili ama kuongeza msongo wa mawazo. Ndiyo maana hujitahidi kuchagua muda maalumu wa kufuatilia habari. Badala ya kuwa mtumwa wa taarifa zisizoisha. Mizani hii hunisaidia kubaki na utulivu wa akili kwa ujumla wakati mwingi mimi hupata habari kwenye mtandao au kwenye vyombo vya habari kwa sababu vinanijenga kunielimisha kunifanya niwe raia mwenye ufahamu. Kupitia habari ninaelewa dunia ninayoishi changamoto zake na fursa zake kwa kutumia mtandao na vyombo vya habari.

Kuhusu tathmini ya kazi, mimi huhisi kama niko kwenye kioo, kinacho nionyesha hali yangu halisi kazini. Tathmini ya kazi si jambo rahisi kihisia, kwa sababu mara nyingi huambatana na wasiwasi, matarajio na wakati mwingine hofu. Hata hivyo kadri muda unavyo pita, nimeanza kuiona tathmini ya kazi kama sehemu muhimu ya safari yangu ya ukuaji na maendeleo ya kitaaluma. Kabla ya tathmini kufanyika mara nyingi mimi hujikuta nikitafakari kwa kina. Hujiuliza maswali mengi, je, nimefanya kazi kwa bidii? Je, nimekithi malengo niliyopewa? Je, nimeshirikiana vyema na wenzangu? Mawazo haya hunifanya nijitathmini binafsi hata kabla ya tathmini rasmi kufanyika. Wakati mwingine hujihisi mwenye matumaini kwa sababu najua kuna mambo niliyofanya vizuri, lakini pia hujihisi na wasiwasi kwa sababu hakuna mtu aliye kamilika. Wakati wa tathmini yenyewe, hisia zangu huwa mchanganyiko. Kuna wakati hujihisi kama mwanafunzi anaye subiri matokeo ya mtihani, nikisikia pongezi kuhusu kazi yangu, hujihisi kutathminiwa na kupewa motisha zaidi. Maneno mazuri kutoka kwa msimamizi au kiongozi, hunipa nguvu mpya ya kunifanya nione kuwa juhudi yangu haijapotea. Hali hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya timu na taasisi kwa ujumla. Hata hivyo, si tathmini zote huwa rahisi kupokea, wakati mwingine hupokea maoni yanayo onyesha mapungufu yangu. Mwanzo, maoni hayo yanaweza kuniumiza au kunifanya nijitetee moyoni. Hujiuliza kama kweli nilikosea au kama jitihada zangu zilionekana. Lakini baada ya kutulia na kufikiri kwa undani, huanza kuona upande chanya na maoni hayo. Huona kuwa tathmini si adhabu, bali ni mwongozo unaonisaidia kuona maeneo ninayohitaji kuboresha. Kuhusu tathmini ya kazi, mimi hujihisi kama niko kwenye safari ya kujifunza. Kila tathmini hunifundisha jambo jipya kuhusu uwezo wangu, tabia zangu kazini, na namna navyo shughulikia majukumu. Nimegundua kuwa bila tathmini, ningekuwa nikirudia makosa, yale yale bila kujua. Tathmini hunifanya nijisimamishe nijithamini na kupanga hatua za mbele kwa uangalifu zaidi. Pia tathmini ya kazi hunisaidia kueka malengo mapya. Baada ya kusikiza maoni na mapendekezo huanza kujiwekea malengo ya kuboresha ufanisi wangu. Hujiambia mwaka huu nitajitahidi zaidi ya katika eneo hili. Au nitaboresha ujuzi wangu ili niwe bora zaidi. Mchakato huu, hunifanya nihisi kuwa nina uthabiti wa maendeleo yangu, badala ya kusubiri mambo yatokee yenyewe. Kwa upande mwingine, tathmini ya kazi, hunifundisha unyenyekevu. Inanifanya nitambue kuwa baada ya kina, bado kuna, bado nina mambo mengi ya kujifunza. Haijalishi nimefika mbali kiasi gani. Pia hunifundisha uvumilivu, hasa ninapo pokea maoni ambayo, sikuyatarajia. Badala ya kuvunjika moyo, hujifunza kuyachukulia kama fursa ya kukua na kubadilika. Mahusiano kazini pia huathiri. Mahusiano kazini pia huathiriwa na tathmini ya kazi. Ninapopata tathmini yenyi haki na uwazi, huongeza imani yangu kwa viongozi wangu. Huona kuwa wanajali maendeleo yangu na si matokeo tu kazini. Hali hii hunifanya nifunguke zaidi kuomba ushauri na kushirikiana kwa uaminifu. Lakini taathmini isipo endeshwa vizuri, inaweza kuleta hisia za kukata tamaa au kutothaminiwa. Ndio maana na amini tathmini bora ni ile inayojenga. Si kubomua. Kadri ninavyo endelea na kazi mtazamo wangu kuhusu taathmini.

Mimi hufuata kwa umakini mfereji wa Citizen TV kwa sababu ni kituo cha televisheni ambacho kimekua karibu na maisha yangu ya kila siku kwa muda mrefu. Kina kila ni napofungua televisheni au kufuatilia habari mtandaoni, mara nyingi najikuta ni kielekea Citizen TV bila kusita. Kuna hisia ya kuzoea na kuamini maudhui yao. Jambo linalonifanya nijisikie kama niko pamoja na kituo kinachoelewa mahitaji ya watazamaji wake. Kwa sababu moja, kubwa inayonifanya ni Fuate Citizen TV. Ni namna wanavyo wasilisha habari zao habari zao huwa za wazi, zimepangwa vizuri. Zinagusa maswala yanayohusu maisha ya watu wa kawaida. Na ninapofuatilia taarifa zao na hisi kama wanazungumza nami moja kwa moja. Wakieleza matukio kwa lugha inayoeleweka, isiyoleta mkanganyiko. Hii hunisaidia kuelewa kinacho endelea nchini duniani na kwa urahisi ziaidi. Pia Citizen TV imekua na nafasi ya kipekee katika kuonyesha maswala ya kijamii. Vipindi vina vyogusa changa moto za mwananchi, kama vile maisha familia, elimu, afya na uchumi, hunigusa pia. Kuona kuwa kituo hiki hakiripoti tu habari bali hutoa jukwaa la sauti za watu wa kawaida. Hali hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii pana inayosikilizwa na kuthaminiwa. Burudani inayotolewa na Citizen TV pia ni sababu inayonivutia vipindi vya maigizo tamthilia na burudani za familia. Hunifanya nipate muda wa kupumzika baada ya siku ndefu. Baadhi ya vipindi hivyo, vimekua sehemu ya ratiba yangu ya kila wiki na hunifanya nikusanyike na familia au marafiki kufurahia pamoja burudani hii huleta furaha na kuimarisha mahusiano. Zaidi ya hayo, ninapenda ujasiri wa Citizen TV katika kushugulikia maswala mazito. Mara nyingi wanareporti habari za kina na kuhoji wahusika muhimu. Jambo linalo saidia kuleta uwajibikaji. Hii hunipa imani kuwa kituo hiki kina jukumu la kuelimisha na kuangazia ukweli. Hata pale ambako ni vigumu, mimi ndio unaonifanya ni kiamini taarifa zao. Ninapofuata Citizen TV na hisi pia nimeunganishwa na utamaduni ya taifa langu. Lugha, mada na mtazamo, wao vinaendana na maisha ya watu wengi. Hii hufanya nijisikie karibu zaidi na kile kinachotokea katika jamii yangu. Hii ni kama kioo kinacho onyesha sura ya maisha ya kila sauti ya mwananchi. Pia, upatikanaji wa Citizen TV kupitia majukua mbali mbali, hunifanya nifuate kwa urahisi. Iwe ni kupitia televisheni, simu au mitandao kijamii. Ninaweza kupata taarifa zao popote. Nilipo, urahisi huu hunisaidia kuendelea kuwa na habari bila kujisikia kubanwa na muda au mahali. Kwa ujumla, mimi hufuata kwa umakini mfereji wa Citizen TV kwa sababu unanipa taarifa, unanipa elimu na unanipa burudani kwa njia inayonigusa na kunihusisha. Kituo hiki kinanosaidia kuelewa dunia inavyo zunguka kinanipa furaha na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Ndio maana Citizen TV imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.